Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti, na mara ya kwanza nilipoigundua ilibadilisha kabisa namna nilivyawasiliana na dunia. Nakumbuka nilipokuwa na siku nyingi za shughuli, mikono yangu ikiwa imechoka lakini mawazo yangu bado ya naendelea kukimbia. Nilipoanza kuzungumza na kifaa changu badala ya kuandika, nilihisi kama nimepata rafiki anayenisikiliza bila kuchoka. Nilizungumza na maneno yangu yakageuka kuwa maandishi, nikaskiliza na maandishi yangu yakageuka kuwa sauti yenye uhai. Ikawa kama uchawi wa kisasa, lakini wa kweli kabisa. Kadri siku zilivyosonga, teknolojia hii ikawa sehemu ya maisha yangu ya kila siko. Nilitumia sauti yangu kutuma ujumbe, kutuma taarifa na hata kujifunza mambo mapya nikiwa njiani. Kulikuwa na wakati nilikuwa peke yangu, lakini sauti ile ilionijibu ilinipa hisia ya kuandamana. Haikuwa sauti tu ya mashine, bali daraja lililoniunganisha na maarifa, watu na fursa ambazo singeweza kuzifikia kwa urahisi. Leo, ninapoangalia nyuma naona jinsi teknolojia ya sauti ilivyonipa uhuru na ujasiri. Ilinifundisha kuwa sauti ya mtu ina nguvu hata inapopitia kwenye mashine. Ni hadithi ya binadamu na teknolojia kutembea pamoja, kila mmoja akimsaidia mwenzake kusonga mbele.

Kila siku ni napo wa muka, kuna tabia moja ambayo imekua sehemu ya maisha yangu, kuangalia barua pepe zangu, siku wa pupa, bali kwa mazoea ya lio jijenga taratibu. Asubui huwa niangalia mara ya kwanza, nikitaka kujua kama kuna ujumbe muhimu uliofika usiku. Ni wakati wa utulivu, nikiwa bado sijajitosa kikamilifu kwenye shuguli za siku, nikipitia vichwa vya habari vya barua pepe kwa makini na subra. Kadri siku inavyo ndelea, na jikuta nikirudi tena na tena kwenye kikasha changu, labda maratatu au nene kwa siku. Maranyingi ufanyika katikati ya kazi. Pale ninapopumua kidogo au kubadilisha shuguli. Kila baru wapepe ninayoifungua uhisi kama sauti ya mtu inayoniita, ikibeba ujumbe wake binafsi. Wakati mungine ni kazi, wakati mungine ni ombi, au hata maneno ya kunitia moyo. Kwa njia fulani, barua pepe zinakuwa sehemu ya mazungunzo yangu ya kila siku na ulimwengu unaonezunguka. Jioni napo karibia, huwa nafanya ukaguzi wa mwisho kabla ya kufunga siku. Ninapitia tena kikasha changu kuhakikisha hakuna ujumbe uliobaki bila kujibiwa ni kijipa utulivu wa moyo. Sikwamba nasubiri barua pepe kila dakika, bali nimejifunza kuzipa nafasi yake maalum katika siku yangu. Zina kuja na kuondoka kama mawimbi madogo na mimi ujifunza kusikiliza bila kuharakishwa ni kimaliza siku nikiwa na hisia ya uwiano na utulivu.

Kazini, mimi hukutana na changamoto nyingi ambazo hunifanya ni jitafakali na kujifunza kila siku. Moja ya changamoto kubwa ni kusimamia muda. Hasaa pale majukumu yanapokuja kwa wakati mmoja na kila moja likionekana kuwa la dharura. Kuna siku ni nahisi kama saa zina kimbia kuliko mimi na inabidi ni jipange upya, ni pumue, kisha ni chague lipi lifanyike kwanza bila kupoteza ubora wa kazi yangu. Changamoto nyingine ni nayokutana nayo ni mawasiliano. Kufanya kazi na watu tofauti, wenye mitazamo na matarajio tofauti, si jambo rahisi kila wakati. Kuna wakati ujumbe haupokelewi kama nilivyo kusudia, au matarajio hayajawekwa wazi tangu mwanzo. Hapo ndipo ninajifunza kusikiliza zaidi, kuuliza maswali na kuwa mvumilivu ili kuepusha migongano isio ya lazima. Pia kuna changamoto ya kuendelea kujifunza na kubadilika. Dunia ya kazi hubadilika haraka na inanilazimu kuendana na teknolojia mpya, mbinu mpya na mahitaji mapya. Wakati mwingine hua ni jambo la kuchosha, lakini pia ndilo lilano nipa motisha. Kila changamoto ni nayo kutana nayo hunikumbusha kuwa kazi si tu mahali pa kupata kipato, bali ni safari ya kukua, kujijenga na kujifahamu zaidi.

Kwa kweli, ninapenda kuzungumza kuhusu siyasa kwa tahadhari na busara. Siasa kwangu si kelele wala mabishano yasio na mwisho. Mbali ni hadithi ya jamii, maamuzi na muelekeo wa maisha yetu ya kila siku. Ninapozungumza kuhusu siasa, huwa nafanya hivyo kama mtu anayesikiliza zaidi kuliko anayeshindana, nikijaribu kuelewa sababu zilizo nyuma ya misimamo ya watu tofauti. Kuna nyakati ninavutiwa sana na mazungumzo ya kisiasa kwa sababu hunipa nafasi ya kuona dunia kwa macho ya wengine. Ninapenda kusikia historia, matumaini na hofu zinazowasukuma watu kuamini wanachoamini. Lakini pia ninajua kuwa siasa zinaweza kuwa nyeti na nikiwa kazini au katika mazingira yasio sahihi huchagua kunyamaza na kuheshimu mipaka ya wengine. Mwisho wa yote, siasa kwangu ni mada ya kujifunza si yakugombana. Nikizungumza kuihusu nalenga kujenga uelewa na si migawanyiko. Naam, naipenda lakini zaidi napenda amani ya mazungumzo yenye heshima ambapo kila sauti inasikika na kila hadithi inapewa nafasi yake.

Kwa kweli, napenda kuvaa vipuli. Sikuwa sababu ya mtindo pekee, bali kwa hisia vinazonipa. Kila ni napovaa vipuli, huhisi kama nimeongeza sauti ndogo kwenye mwonekano wangu. Kitu kinachosema jambo juu yangu bila mimi kusema neno. Vina nifanya nijisikie nimekamilika, hata kama mavazi yangu ni ya kawaida sana. Kuna siku navichagua kwa makini kulingana na hali ya moyo wangu. Wakati mwingine napendelea vipuli vidogo na vyakawaida, hasa ninapotaka utulivu na unyenyekevu. Siku nyingine, nachagua vipuli vikubwa au vyenye rangi kama njia ya kuonyesha ujasiri au furaha nilionayo ndani yangu. Ni kama lugha yangu ya siri ya kujieleza. Kwangu, vipuli si mapambo tuu. Bali ni sihemu ya hadithi yangu. Kila jozi inakumbukumbu yake, mahali niliponunua mtu alienipa au tukio nililovaa mara ya kwanza. Ninapovaa vipuli hubeba zaidi ya chuma au vito. Hubeba hisia, kumbukumbu na kipande kidogo cha mimi mwenyewe.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Hasaa pale ni napotaka kupumzika au kujisikia huru kidogo. Kuna kitu cha kipekee kuhusu sauti yake inapopasuka, harufu yake inapojaza hewa, na latha yake nyepesi inayonifanya nitabasamu bila sababu kubwa. Mara nyingi huwambatana na wakati wa utulivu. Nikiwa natazama filamu, nikisoma, au nikiwa tu nimekaa nikifikiria mambo ya siku. Napenda zaidi popcorn kwa sababu hainilazimishi kuharakisha. Ninaweza kula taratibu, punje baada ya nyingine, nikifurahia muda uliopo. Wakati mwingine nachagua ile enye chumbi kidogo, wakati mwingine ile enye sukari, kulingana na hali ya moyo wangu. Ni chakula kidogo lakini chenye uwezo wakubeba hisia kubwa za faraja. Kwangu, popcorn si chakula tu, bali ni ishara ya mapumziko. Hunikumbusha nijipe muda wangu mwenyewe, nijali furaha ndogo ndogo na nijifurahishe bila hatia. Katika haraka za maisha, popcorn hunipa nafasi ya kusimama, kupumua na kufurahia sasa.

Ninapofikiria kuhusu vitisho vya mtandao Huwa nachukua tahathari kama mtu anaijali usalama wake katika dunia isionekana Kwanza kabisa Nimejifunza kuwa makini na ninachofungua na ninachobofya Si kila ujumbe au kiungo kinachokuja kinastahili kuaminiwa Ninajipa muda wa kufikiria kabla ya kuchukua hatua nikijuliza hili ni salama kweli tahathari hiyo ndogo hunisaidia kuepuka matatizo makubwa Pia, nimejenga mazoea ya kujilinda kwa kuweka maneno siri imara na tofauti kwa kaunti zangu. Najua inaweza kuwa kazi ya ziada kukumbuka yote, lakini ninaiona kama kufunga milango ya nyumba yangu vizuri kabla ya kulala. Ninahakikisha vifaa vyangu vya programu vinasasisho mara kwa mara kwa sababu najua masasisho hubeba ulinzi mpia didi ya hatari zinazojitokeza kila siku. Zaidi ya yote nimejifunza kuwa elimu ni kinga kubwa. Ninajitahidi kujifunza kuhusu mbinu mpia za udanganyifu na vitisho vya mtandao ili nisije nikashangaa vinapotokea Kwa kufanya hivo, najihisi nikiwa na uthibiti zaidi na amani ya moyo katika ulimwengu wakidigitali uliojaa fursa na hatari kwa pamoja, kujilinda kwangu kunaanza na ufahamu na kuendelea na nidhamu ya kila siku.

Keki ninayoipenda zaidi ni ile ya chokoleti. Hasa ile yenye ladha nzito na laini inayoyeyuka mdomoni. Kila ninapokula kipande chake, huhisi kama ninajipa zawadi ndogo ya furaha. Harufu yake inapokatwa, rangi yake yenye kina, na utamu wake usiozidi hunifanya nijisahau kwa muda na kufurahia wakati uliopo. Lakini pia napenda keki za vanila. Hasa zile rahisi zisizo na mapambo mengi. Kuna utulivu fulani ndani ya ladha yake, kama kumbatio la polepole. Keki ya vanila hunikumbusha sheree ndogo za familia, vicheko vya karibu, na nyakati ambazo furaha haikuitaji makelele makubwa. Kwa ujumla, sipendi keki kwa ajili ya ladha pekee, bali kwa hisia zinazoambatana nayo. Kila aina ya keki hubeba kumbukumbu yake, siku ya kuzaliwa, mafanikio madogo, au hata kujifariji baada ya siku ndefu. Ndiyo maana kuchagua keki ninayoipenda huwa si suala la ulimi tu bali la moyo pia.

Kwa kweli, napenda kuandika zaidi. Kwa sababu ndani ya mandishi napata nafasi ya kupangilia mawazo yangu kwa utulivu. Ninapoandika, nahisi kama ninaweka vipande vya nafsi yangu pamoja taratibu, nikichagua maneno ya nayobeba maana kamili ya ninachotaka kusema. Wandishi hunipa muda wa kufikiri, kurejea na kujieleza kwa kina bila kukatizwa. Hata hivyo, kuongea nako kuna nafasi yake maalum mboyoni mwangu. Kuongea huniruhusu kuwa huru zaidi, kuonyesha hisi ya maramoja na kuunganisho na mtu muingine kwanjia ya moja kwa moja. Kuna nyakati ambapo sauti, sauti ya kicheko au kimia kusema zaidi kuliko mandishi marifu. Kwa hiyo, siwezi kusema napenda kimoja na kuchukia kingine na ona kuandika ni kama kutembea polepole kwenye barabara ya mawazo. Wakati kuongea ni kama kukimbia uwanjani uki wa huru. Kila kimoja kina wakati wake na viyote viwili hunisaidia kuwa mimi kwanjia tofauti.

Kwa mudamrefu nilikuwa najiuliza kama niweke picha zangu mtandaoni au laa Kulikuwa na hamu ya kushiriki nyakati nzuri, tabasamu, na kumbukumbu ambazo zilinifanya nijisikie hai Lakini kila mara kabla ya kubonyeza kitufe cha tuma, nilisimama kidogo na kujitafakari Nilijiuliza ni kwa nini nataka kushiriki picha hiyo na ni nani hasa anaitaji kuyiona Hapo ndipo nilipojifunza kuwa si kila jambo nzuri lazima lionekane na kila mtu Kadri muda ulivopita, nilianza kuwa makini zaidi. Niliweka picha chache tu. Zile ambazo nilihisi zinasimulia hadithi bila kufichua sana maisha yangu binafsi. Nilijifunza kuchagua kwa busara. Nikijua kuwa mtandao hauwezi kusahau kirahisi. Kila picha nilioweka ilikuwa uamuzi. Si wa papara, bali wa makusudi. Nikilinda mipaka yangu huku bado nikijieleza. Leo, ninaona kueka picha mtandaoni kama kio, kinaweza kuonyesha sehemu ya wewe, lakini si lazima kionyeshe yote. Nimejifunza kuwa thamani yangu haipimwi ina idadi na watu wanao ona picha zangu, bali na amani nilionayo moyoni, kushiriki ni hiari, na kutunza faraha zangu ni zawadi ninaojipa mwenyewe.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali na sukuma wiki. Hasa pale unapopikwa kwa mapishi ya nyumba ya kitamaduni. Kila mara ninapokila. Huhisi kama nimeunganishwa na asili na utamaduni wangu. Ladha yake na harufu yake hubeba kumbukumbu za familia, sherehe ndogo, au nyakati za furaha zisizo rasmi. Ugali wenye unyevu mdogo na sukuma wiki yenye viungo vilivyochanganywa kwa uangalifu. Huchangia ladha ambayo ni rahisi lakini ya kuridhisha kabisa Pia napenda nyama choma Hasa pale inapokutana na uchoraji wa pilipili kidogo na majani ya asili haina tu ladha nzuri Bali ni sehemu ya hadithi za kijamii kama kucheka na marafiki au familia karibu na moto kugawana chakula na hadithi za kale Kila kipande kinapokuwa kinywani huhisi kama ni zawadi ndogo ya maisha yenye harufu, joto na furaha Lakini zaidi ya ladha, chakula cha jadi kwangu ni kumbukumbu na hisia. Si kwamba ni chakula tu kinachokidhi njaa. Bali ni daraja linaloniunganisha kwa historia, familia na utamaduni wangu. Kila mara ninapokila chakula cha jadi, huhisi kama ninachukua safari ya ndani ya kumbukumbu na moyo wangu ukijaa utulivu na shukrani.

Ndio, nawafahamu majirani zangu, ingawa si kwa undani sana, bali kwa ule ufahamu wa heshima na ukaribu wa kawaida. Tulianza kufahamiana kwa salamu za kila siku, tabasamu la asubui, na mazungumzo mafupi mlangoni au njiani. Taratibu, nyuso zikawa majina, na majina yakawa hadithi ndogo ndogo za maisha. Kuna majirani ambao nimewahi kukaa nao tukizungumza kwa muda mrefu, tukishiriki vicheko, changamoto, na hata msaada mdogo mdogo wa kijirani. Wakati mwingine ni kuangaliana watoto, kushirikiana maji au umeme unapokatika, au tu kuulizana hali. Mahusiano hayo hayakuwa ya kulazimishwa, bali yalikua kwa kawaida, yakijengwa juu ya kuheshimiana. Kwangu, kuwafahamu majirani ni zaidi ya kujuana majina. Ni kujua kuwa kuna mtu karibu ambaye unaweza kumtegemea kwa neno jema au mkono wa msaada. Hata kama hatuzungumzi kila siku, uwepo wao hunipa hisia ya usalama na jamii, jambo linalofanya mahali ninapoishi nihisi kama nyumbani.

Ninapojikinga na juakali, huwa na zingatia tahathari ndogondogo lakini muhimu, ambazo zinahakikisha usalama na faraja yangu. Kwanza kabisa, ninavaa kofia au kofia yenye upinde pana inayofunika uso na shingo ili kupunguza muangamkali na mionzi ya jua. Hii ni kama daraja dogo katiyangu na jua, ikinipa na fasi ya kuwa nje bila hatari. Pili, ninatumia kirapu chajua kwenye sehemu zote zinazoweza kuathiriwa, hasa mikono, uso na shingo. Si lazima kirapu kiwe chagali, bali kinachofa, kinachotowa kinga bila kunifanya nijisikie mzito. Hii hunisaidia kulinda ngozi na kuzuia kuungua kwa jua, na pia hupunguza hatari ya kuzeeka mapema kwa ngozi. Zaidi ya hayo, najitahidi kuwa na maji karibu na mimi ili kunywa mara kwa mara, juakali usababisha mwili kupoteza maji haraka na kunywa usaidia kueka mwili unyevu na nguvu. Pia, ninapendelea kuwa kwenye kivuli pale inapoeze kana au kupanga shuguli za nje mapema asubui au jioni wakatijua haliko kali zaidi. Kwa mchanga nyiko wahatuwa hizi, ninajihisi salama na bado ninaweza kufurahia kuwa nje bila hatari kubwa.

Ndio, ninanunua vitu kwa kutumia simu, na imekua sehemu ya kawaida ya maisha yangu ya kila siku. Mwanzoni nilikuwa na wasiwasi kidogo. Nikiogopa usalama na kama nitapata kile nilichoagiza. Lakini Kadri nilivyozoea, nikagundua urahisi wake. Kununua chochote nikiwa nyumbani, kazini, au hata njiani, bila kukimbizana na foleni. Kinachonivutia zaidi ni uhuru unaokuja na ununuzi wa kupitia simu. Ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya watu wengine, na kufanya maamuzi yangu bila shinikizo Wakati mwingine hunisaidia kuokoa muda na pesa, hasa ninapokuwa na shughuli nyingi au nimechoka simu imekuwa kama duka ndogo mfukoni mwangu Hata hivyo, nimejifunza kuwa muangalifu Sifanyi manunuzi kwa pupa huhakikisha ninanunua kutoka kwenye vyanzo vinavyoaminika na kulinda tarifa zangu za malipo Kwa mtazamo huo kununua kwa kutumia simu kwangu si tu swala la teknolojia bali ni mchanganyiko wa urahisi, nidhamu na uamuzi wa busara.

Tabia ni nayoipenda zaidi kwa wengine ni ukweli na uaminifu Nnapokutana na mtu ambaye anaweza kusema ukweli hata pale ni mgumu na kufanya hivyo kwa heshima na upendo uhisi kuwa na amani nae mara moja Tabia hii inatoa heshima kuaminiana na kujenga uhusiano wakweli na mara nyingi hunifanya nijisikie huru kuzungumza bila hufo ya kudanganywa au kusahaulika Pili napenda upendo na huruma watu wanaojali wengine, wanaotembea kwa kuelewa hisia za wenzake na kusaidia bila matarajio ya kupata faida, hunipa hisia nzuri na kuchangia furaha ya pamoja. Tabia kama hizi hufanya dunia iwe pahali pazuri hata kwa hatua ndogondogo. Zaidi ya yote, napenda watu wenye shukrani na unye nyekevu, wanaojua kuthamini wema mdogo, kutambua juhudi za wengine na kukabiliana na maisha kwa unye nyekevu, hunifanya nijisikie kushirikiana nao kwa urahisi Tabia hizi tatu, ukweli, huruma na unyenyekevu ndizo zinazonivutia zaidi kwa sababu zinaunda msingi wa husiano wakweli na wenye maana.

Ninapojenga mahusiano na wafanya kazi wenzangu, huwa naanza kwa kusikiliza kwa makini. Kila mtu anamchindo wake, mawazo yake na jinsi anapopendelea kushirikiana. Nikijua hili, ninajutahidi kuelewa hisia na matarajio yao kabla ya kuwasiliana. Kwa kufanya hivyo, inanisaidia kuzuia migongano isio ya lazima na kuunda mazingira ya heshima na kuaminiana. Pili, ninajenga mahusiano kwa ushirikiano wakweli. Ninapo shirikiana na wenzangu, sikuamba ninajitahidi tu kutimiza kazi, bali pia kushirikisha marifa, msaada na ushauri. Wakati mungine ni kusaidiana kumaliza kazi ngumu, kushirikiana kwenye mawazo mapia, au hata kucheka pamoja pale kazi inapuanza kuanzito. Hii huimarisha urafiki wa kitaalamu na kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi. Zaidi ya yote, ninajenga mahusiano kwa kuheshimu mipaka na kuonyesha uaminifu. Si kila kitu kinapaswa kuwa kibinafsi na si kila mauni yanapaswa kushindana. Kwa heshima na ukweli, mahusiano yanakuwa taratibu ya kijengwa juu ya kuaminiana na heshima badala ya shinikizo au udikteta. Kwa njiya hii, si tu tunatimiza kazi vizuri, bali pia tunaunda timu yenye mshikamano na yenye furaha kazini.

Ninapowatia moyo wenzangu, huwa naanza kwa jambo ndogo lakini lenye maana, kutambua juhudi zao. Ninajua jinsi inavyoweza kuwa rahisi kwa kazi nzuri kupuuzwa. Kwa hiyo nikiona mtu amejitahidi, huwa nasema wazi, hata kwa maneno machache tu ya shukrani. Mara nyingi hilo humfanya mtu ajisikie anaonekana na kuthaminiwa. Pia hujitahidi kuwasaidia pale wanapokwama. Sifanyi hivyo kwa kuwahukumu au kuwaonyesha makosa yao bali kwa kushirikiana nao kama timu. Wakati mwingine ni kusikiliza tu wanapochoka au wanapokuwa na wasiwasi. Kujua kuwa hauko pekeyako kazini kunaweza kuwa motisha kubwa kuliko ushauri mrefu. Zaidi ya yote, ninawatia moyo kwa mtazamo wangu. Ninapo jaribu kubaki mtulivu, mwenye matumaini na mwenye heshima hata katika mambo magumu. Huwa ninaona hilo likiwa ambukiza wote wengine. Sioni motisha kama maneno makubwa tuu. Bali kama vitendo vya kila siku vinavyo jenga imani, mshikamano, na nguvu ya kuendelea mbele pamoja.

Nikifikiria jamii ninayoishi, ningependa kuona maendeleo ya usawa na fursa kwa wote. Ningependa kila mtu, bila kujali asili, jinsia au hali ya maisha, awe na nafasi ya kupata elimu, kazi na huduma muhimu za afya. Hii ingesaidia kupunguza pengo la umaskini na kutengeneza mazingira ambapo kila mmoja anaweza kufanikisha ndoto zake. Pili, ningependa kuona heshima kwa mazingira na utunzaji wa rasilimali za asili. Jamii yenye maendeleo, si ile inayojenga bila kufikiria athari, bali ile inayounda viwanda, miji na kilimo kwa njia endelevu, ikilinda mito, misitu na upepo safi kwa vizazi vijavyo. Hii ingefanya maisha ya kila siku kuwa bora na afya iwe rahisi kulindwa. Zaidi ya yote ningependa kuona jamii yenye mshikamano, amani na mazungumzo ya heshima. Pale watu wanapokutana tofauti zao wanashughulikia migongano kwa njia ya amani wakiwa na huruma na kuelewana. Hii ingefanya jamii iwe mahali salama, yenye furaha na yenye matumaini ambapo kila mmoja anahisi ana dhamani na nafasi yake ya kuchangia.

Ninapopanga kazi zangu. Huwa naanza kwa kuzitambua na kuziweka kwa mpangilio wa umuhimu. Kwanza, ninachambua kila kazi. Ni ya haraka kiasi gani? Ni muhimu kiasi gani na ni nini kinahitaji kutimizwa kwanza. Hii husaidia kuhakikisha kuwa kazi kubwa au yenye matokeo makubwa haiteleweshwi kwa sababu ya zile ndogo. Baada ya hapo, ninatumia ratiba ya siku au kalenda kuandika kila kazi pale inapaswa kufanywa. Si lazima iwe muda mgumu sana bali mpangilio unaoniruhusu kuendelea kwa taratibu bila kusonga kwa haraka sana. Hii pia husaidia kupumzika kidogo kati ya kazi, kuepuka msongo na kuhakikisha kila jambo linapata nafasi yake. Zaidi ya yote, ninazingatia uhakika na uangalifu. Hata kama mpango haukithi kila kitu wa kwa wakati, ninaweka nafasi ya kubadilisha au kurekebisha bila kupoteza mtiririko wa kazi. Kwa njia hii, kazi zangu zinakamilika kwa utaratibu, mwili na akili zikiwa salama na mimi nikiwa na amani ya moyo kwa kuona kila hatua inafanywa kwa makini.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu. Kiongozi asiyekua mwaminifu hawezi kupata heshima wala kuunda imani katika timu yake. Uaminifu unamanisha kusema ukweli, kutimiza ahadi, na kuongoza bila kashfa au ubinafsi. Watu wanapomwamini kiongozi wanafuata kwa moyo mmoja na bidii. Pili, kiongozi mzuri lazima awe na huruma na uwelewa wa wengine. Si lazima kila mtu afanye kama yeye, lakini kuelewa changamoto, hisia na matarajio ya wafuasi wake humsaidia kuongoza kwa haki na busara. Huruma inaunganisha watu na kiongozi ikijenga mshikamano wa kweli. Zaidi ya yote, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uamuzi thabiti na uwezo wakusikiliza. Kuwa na msimamo, lakini pia kuwa tayari kusikiliza mawazo mapya, kurekebisha makosa na kujifunza kutokana na maoni ya wengine. Kila sifa hizi, uaminifu, huruma na uelewa zinamfanya kiongozi awe na heshima wakuaminika na wakuleta maendeleo kwa jamii au timu yake.

Ninapo sherehekea mwaka mpya, huwa naanza kwa kutafakari na kuangalia nyuma mwaka uliopita. Ni wakati wa kukumbuka mafanikio, changamoto na yote niliyojifunza. Hii hunipa nafasi ya kutoa shukrani kwa yale yaliyokuwa mazuri na kujifunza kutokana na yale yaliyokuwa magumu. Baada ya hapo, napenda kushirikiana na familia na marafiki. Tunaweza kula pamoja, kucheka, kuimba au hata kushiriki ndoto na malengo ya mwaka mpya Hii hufanya sherehe iwe ya furaha na ya mshikamano Ikitengeneza kumbukumbu nzuri ambazo hubaki moyoni mwetu Zaidi ya yote, mara nyingi napanga malengo mapya ya mwaka ni kama kuandika ramani ya safari yangu Kile ninachotaka kufanikisha, jinsi ya kuboresha maisha yangu na tabia za kujijenga kila siku Kwa njia hii, sherehe ya mwaka mpya si tu kicheko na chakula, bali ni mwanzo wa safari mpya yenye matumaini na motisha ya kweli.

Utotoni nilipenda sana kucheza nje, hasa michezo iliyojaza kicheko na harakati, nakumbuka nilivyoweza kukimbia bila kuchoka, nikicheza na marafiki hadi jua linapokaribia kuzama. Mchezo haukuwa tu burudani, bali ulikuwa njia ya kujifunza kushirikiana, kushindana kwa urafiki na kufurahia uhuru wa kua mtoto. Pia nilipenda kusikiliza na kusimuliwa hadithi. Wakati wa jioni au chini ya mti, nilikaa nikisikiliza wazee wakisimulia hekima na visa vya zamani. Hadithi hizo zilinijenga mawazo, zikanifanya nipende kuuliza maswali na kufikiria kwa kina kuhusu maisha na dunia inayonizunguka. Zaidi ya yote, nilipenda kuchunguza. Nilikuwa na hamu ya kujua kila kitu, kuanzia wadudu wadogo ardhini hadi mawingu angani. Udadisi huo ulinifanya nijifunze kwa kucheza na kuuliza na kwa namna fulani roho hiyo ya utotoni bado inaishi ndani yangu hadi leo.

Ndiyo, napenda kukimbia. Si kwa sababu ya mashindano au kasi, bali kwa hisia ninazopata ninapokuwa njiani. Kila ninapoanza kukimbia, huhisi kama ninaacha mizigo ya mawazo nyuma yangu. Miguu inapogusa ardhi kwa mpigo wa taratibu, pumzi zangu huanza kupanga mdundo wake, na akili hutulia pole pole. Kukimbia hunipa muda wa kuwa peke yangu na nafsi yangu. Kuna nyakati ninakimbia asubuhi mapema, dunia ikiwa bado kimya, nikisikia sauti za ndege na upepo laini. Wakati huo nahisi uhuru fulani, kama vile ninajikumbusha kuwa mwili wangu una nguvu na ninaweza kusonga mbele hata ninapochoka. Zaidi ya yote, napenda kukimbia kwa sababu hunifundisha uvumilivu. Kuna wakati mwili unataka kusimama lakini nikiskuma kidogo zaidi najifunza kuwa hata katika maisha hatua ndogo zinaweza kukupeleka mbali. Kwangu, kukimbia si mazoezi tu, bali ni somo la maisha linalonisaidia kuwa imara na mwenye matumaini.

Ninapolinda faraha yangu mtandaoni kwanza kwa kuwa makini na kile ninachoshiriki. Siandiki wala kupakia kila jambo kuhusu maisha yangu binafsi hata kama linaonekana dogo. Nimejifunza kuwa mara kitu kinapowekwa mtandaoni ni vigumu kukifuta kabisa. Hivyo huchagua kwa busara ni nini kionekane na nini kibaki changu. Pia hutumia mipangilio ya faraha kwenye mtandao na programu ninazotumia. Ninahakikisha kuwa akaunti zangu zinafungwa kwa kiwango kinachofaa nikiamua ni nani anaweza kuona taarifa zangu, picha au machapisho yangu. Kwa kufanya hivyo, najisikia nikiwa na uthibiti zaidi wa upepo wangu wakidigitali. Zaidi ya hayo, ninajilinda kwa manenosiri imara na tahathari. Situmii nenosiri moja kila mahali na huwa sibofyi viungo visivyo eleweka. Ninajitahidi kujifunza kuhusu mbinu mpya za udanganyifu ili nisiwe muathirika kirahisi. Kwa mchazamo huo, kulinda faraha yangu mtandaoni si jambo la maramoja, bali nitabia ya kila siku inayonipa amani na usalama.

Somo nililopenda shuleni sana ni sayansi, hasa sehemu zinazohusiana na mimea, wanyama na maumbile ya mwili wa binadamu. Nilivutiwa na jinsi kila kitu kilivyoshirikiana katika dunia, na jinsi ndivyo sayansi inavyotufundisha kuelewa maisha na mazingira yetu kwa undani. Kila somo lililokuwa na majaribio madogo, kuona mabadiliko kwa macho au mikononi, lilifanya masomo kuwa hai na kufurahisha kuliko vile vilivyoonekana kwenye kitabu tu. Pili, nilipenda fasihi. Hasaa kusoma hadithi na mashairi. Somo hili lilinifundisha jinsi maneno yanavyoweza kuunda picha, hisia na hata dunia nyingine ndani ya akili yangu. Nilifurahia kuandika insha na kujaribu kuelezea mawazo yangu kwa maneno Nikihisi kwamba kila neno lina nguvu ya kuwasilisha hadithi yangu mwenyewe Lakini zaidi ya yote, nilipenda masomo yanayonifunza kujifunza kwa vitendo mazoezi, mashindano ya maswali, na shughuli za kikundi yalikuwa somo la maisha kwangu, likinifundisha kushirikiana, kupanga, na kuwa na subira Hii ndiyo sehemu ya elimu ambayo bado ninaitumia kila siku hata nje ya shule.

Nakumbuka nilipokuwa nikitembea njiani. Niliona mwanamke mdogo akibeba mizigo mizito na kuonekana kuchoka sana. Bila kuhesabu, nilimsaidia kubeba mizigo yake hadi alipofika nyumbani. Sauti yake ya shukrani na tabasamu lake lilinifanya nijisikie furaha isiyoelezeka. Pili, nilipowaona wenzangu wakikosa baadhi ya mahitaji ya misingi kazini au shuleni. Mara nyingi nilijitahidi kushirikiana nao, kama kununulia chakula kidogo au kuwasaidia kumaliza kazi ngumu. Si kwamba nilihitaji sifa au shukrani, bali nilihisi ni jambo dogo la kufanya kuwa sehemu ya kusaidia wengine. Zaidi ya yote, kitendo cha wema kwangu si lazima kiwe cha kubwa. Mara nyingi ni vitu vidogo vya kila siku, kama kusikiliza mtu anayehitaji kumsikiliza, kushukuru na kutabasamu kwa dhati au kutoa maneno ya faraja pale mtu anapohisi chini. Hivyo, wema ni mfululizo wa hatua ndogo ndogo zinazojenga maisha ya watu wengine na pia kuzidisha furaha ndani yangu.

Ndiyo, napenda asali sana, na si kwa ladha yake tuu bali kwa hisia inazonipa Kila ninapoionja, nahisi utamu wake wa asili ambao haujalazimishwa kama zawadi ndogo kutoka kwa maumbile Asali hunikumbusha subira ya nyuki na uzuri wa vitu vinavyotengenezwa taratibu bila haraka Napenda pia kuitumia asali kwa njia mbalimbali. Wakati mwingine huiweka kwenye chai ya moto, hasa ninapohisi kuchoka au koo linapowasha. Utamu wake wa polepole hunipa faraja na kutuliza. Kuna nyakati pia ninaitumia kwenye chakula au kuila kidogo tu nikifurahia ladha yake halisi bila kuichanganya na kituki kingine. Zaidi ya yote, asali kwangu ni ishara ya afya na urahisi Inanikumbusha kuwa si kila kitu kizuri lazima kiwe cha kisasa au kilichosindikwa sana Wakati mwingene, vitu vya asili ndivyo vinavyo beba nguvu na uzuri wa kweli na asali ni mfano mzuri wa hilo.

Ndiyo, napenda kupika. Kwa sababu kwangu kupika ni zaidi ya kuanda chakula. Kila ninapoingia jikoni, huhisi kama ninaingia kwenye nafasi yangu ya utulivu. Mahali ambapo mawazo yanapungua na mikono inaanza kufanya kazi kwa mazoea. Harufu ya vitunguu vinapokaangwa au chakula kinapochemuka hunifanya nijisikie nipo nyumbani hata kama siku imekuwa ndefu na yenye kuchosha. Napenda kupika kwa kujaribu taratibu, bila haraka. Wakati mwingine hufuata mapishi, lakini mara nyingi hufuata hisia kuongeza chumvi kidogo, kubadilisha viungo, au kujaribu kitu kipya. Kuna furaha fulani katika kuona chakula kikibadilika hatua kwa hatua, kutoka viungo vya kawaida hadi mlo unaweza kuwafurahisha wengine. Zaidi ya yote, napenda kupika kwa sababu ni njia yangu ya kuonyesha upendo. Kuandaa chakula kwa mtu mwingine kumuona akifurahia kila tonge hunipa kuridhika kuliko hata chakula chenyewe Kwangu kupika ni lugha ya wema subira na kujali na ndiyo maana ni nakipenda kwa dhati.

Ndiyo, napenda kupanda milima, kwa sababu hunipa hisia ya changamoto na uhuru kwa wakati mmoja. Kila hatua ninaeopanda hunifanya nijisikie kama ninajihinda mwenyewe, nikiacha chini uchovu na mawazo mazito. Hata inapokuwa ngumu, pumzi zinapokuwa nzito, kuna nguvu fulani inayonisukuma kuendelea mbele. Kinachonivutia zaidi ni safari yenyewe, siku fika kileleni tu. Njiani kuna upepo muanana, mandhari pana, na ukimia unaunifanya nifikiria kwa kina. Kupanda mlima hunifundisha subra kwa sababu huwezi kukimbilia kilileni. Lazima uende hatua kwa hatua, ukiheshimu mwiliwako na mazingira ya nayo kuzunguka. Na pale ninapofika juu, hata kama ni mlima mdogo, uhisi kuridhika kwa namna ya kipekee. Naangalia chini nilikotoka, nikitambua umbali niliovuka, na hapo ndipo najifunza somo la maisha, kwamba juhudi ndogo zikifanywa kwa utabiti zinaweza kukupeleka mbali kuliko ulivyo dhani.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, lakini hasa hadithi na fasihi za maisha halisi. Nilivutiwa zaidi na vitabu vina vioeleza uzoefu wa binadamu, shangamoto za maisha na safari za kibinafsi kwa sababu vina nifundisha, kunitia moyo na kunifanya nifikirie kwa kina. Kusoma kitabu chenye simulizi halisi ni kama kuzungumza na rafiki mzuri ambaye anakueleza hekima na uzoefu wake pole pole. Pili, napenda vitabu vya sayansi na elimu. Hivyo navutiwa na kuelewa zaidi jinsi dunia inavofanya kazi kutoka sayansi ya asili hadi teknolojia na maendeleo ya kijami. Vinanifungua macho na kunipa uelewa mpya wa maisha na mazingira ya nayo nizunguka. Zaidi ya yote, napenda vitabu vina vionifanya nijisikie safari za mwanzo, kusoma mashairi, hadithi za kale au riwaya zenye muundo wakuvutia. Hivyo vinani ruhusu kujingiza ndani ya dunia nyingine kufikiria maisha kwa mtazamo mpya na kupata furaha ndogo ya kiroho kila nikikifungua kitabu kipya.

Katika kazi yangu, natamani kufika hatua ambayo nitakuwa ninafanya kazi yenye maana na athari ya kweli. Sindota yangu tu kupanda vieo au kupata jina kubwa, bali kufika mahali ambapo ujuzi na uzoefu wangu vinachangia mabadiliko chanya. Nataka kazi yangu iwe na kusudi, iwe inanifanya niamke kila siku nikiwa na hamasa ya kujua kuwa, ninachofanya kinathamani kwa wengine. Kadri ni naviyokuwa kitaaluma, ningependa kuwa mtu wakwaminika na wakuigwa kazini. Mtu ambaye anaweza kuongoza kwa vitendo, kusaidia wenzake kukua na kushiriki maarifa bila ubinafsi. Natamani kufikia nafasi ambayo siogopi changamoto, mbali nazikumbatia kama fursa za kujifunza na kuboresha uwezo wangu. Mwisho wa yote, nataka kufikia mahali ambapo kazi yangu inanipa uiano kati ya mafanikio na amani ya moyo. Mafanikio ambayo hayaji kwa garama ya afya, familia au furaha yangu binafsi Kwangu, kufika mbali kazini si suala la kasi Bali ni safari ya kujijenga, kukua na kuwacha alama mzuri popote nitakapopita.

Asubui, mara nyingi ni nakula chai au kahawa kidogo na mkate au chapati. Ni mchanga nyiko rahisi lakini unaonipa nguvu ya kwanza siko. Chai au kahawa hunipa hamasa kidogo, ikinitia nguvu ya kufikiria na kupanga siku yangu. Wakati mkate au chapati hutowa nishati ya mwili kufanya kazi za asubui bila haraka. Wakati mwingine, ninapenda kuongeza matunda au mayai, hasa pale ninapohitaji lishe zaidi na nguvu ya kudumu. Hii hufanya asubuhi iwe kamili, ikipanua muda wa utulivu na kuanza siku kwa furaha na afya. Kwangu, chakula cha asubuhi siitu kujaza tumbo, bali ni kuandaa mwili na akili kwa changamoto za siku. Nitabia ndogo ambayo huwanza siku kwa mtindo na utulivu.

Mchana mara nyingi nakula chakula cha haraka lakini chenye nguvu kama wali au mchele pamoja na mboga na nyama au samaki. Hii husaidia kuondoa njaa na kunipa nishati ya kuendelea na kazi za mchana bila kuchoka. Wakati mwingine, napendelea chakula kilicho rahisi na cha haraka, hasa pale nilipo na shughuli nyingi. Hii inaweza kuwa sandwiches, wali mchanganyiko na kunde, au ndizi pamoja na mayai. Hata hivyo, najitahidi kuhakikisha kila mlo una virutubisho vya msingi ili afya ibaki imara. Kwa kweli, chakula cha mchana kwangu si tu kuhusu kumaliza njaa, bali ni kuchukua muda kidogo kujipatia nguvu na kujiandaa kwa kazi zinazofuata. Ni nafasi ya kupumzika kidogo na kurudisha nguvu za mwili na akili.

Napenda sana kuchora na kupaka rangi. Kwa sababu hunipatia nafasi ya kujieleza bila maneno. Kila wakati ninapopiga penseli au brashi kwenye karatasi, na hisi mawazo yangu yanakuwa huru, na kila rangi au mstari unakuwa hadithi yangu mwenyewe. Hii hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha kwa wakati mmoja. Napenda zaidi pale ninaweza kuunda picha au michoro inayoibua hisia, labda maanthari ya asili, wanyama au hata vitu vya kawaida vya kila siku ambavyo vinaweza kuwa na maana kubwa. Kupaka rangi pia ni njia ya kupumzika, kunifanya ni sahau muda na jikuta ni kifurahia nikiwa mwenye mchakato. Zaidi ya yote, kuchora na kupaka rangi kwangu si tu burudani, bali ninzira ya kujifunza, kuunda na kuonyesha ubunifu wangu. Kila picha ndogo inakua kipande cha hadithi yangu binafsi na hufanya nijisikie nimeishi na mwenye kuonekana duniani.

Ninapojaribu kuboresha michakato ya kazi, huwa naanza kwa kuangalia hatuwa zote zilizopo kwa makini. Huu ni utaratibu wa kuangalia ni hatuwa gani zinachukua muda mrefu, nisihemu gani zinakosa uwiano, na ni wapi kuna kurudia au upotevu wa rasilemali. Kwa kufanya tathmini hii, ninaweza kuona ni wapi panahitaji kuboreshwa ili kazi iwe rahisi na yenye matokeo bora. Pili, ninatumia upangaji na mipangilio. Ninaratibu kazi kulingana na umuhimu wake na muda unahitajika, nikihakikisha kila hatua inaonekana wazi na haichanganyiki na nyingine. Hii husaidia kupunguza msongamano, kushugulikia changamoto mapema na kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, ninapenda kutumia teknolojia na mbinu mpya pale inapowezekana. Kwa mfano, programu za kupanga kazi, kushirikiana na wenzangu mtandaoni, au mbinu rahisi za kurahisisha kureporti na kufuatilia maendeleo. Hii hufanya kazi ziwe rahisi, haraka na zisizo na makosa mengi. Kwa mtazamo huu, kuboresha michakato ya kazi kwangu situ kupunguza muda, bali ni njia ya kufanya kwa hekima na furaha zaidi.

Ninapo shirikiana na timu, huwa naanza kwa kusikiliza kwa makini. Kila mshiriki anamawazo, uzoefu, na njia yake ya kufanya kazi. Na kusikiliza kuna saidia kuelewa nguvu na changamoto za kila mmoja. Hii inasaidia kupanga kazi kwa usahihi na kuhakikisha kila mmoja anahisi kuheshimiwa na kuthaminiwa. Pili, ninashirikiana kwa kutoa msaada na kushirikisha maarifa. Ikiwa mtu anakosa au anahitaji msaada, napenda kushirikiana naye ili kazi iende mbele bila usumbufu. Wakati mwingine ni kusaidiana kumaliza kazi ngumu, kubadilisha mawazo au kupanga suluhisho la pamoja la changamoto. Ushirikiano huu huimarisha mshikamano watimu na kufanya kila mmoja ajisikie sehemu ya mafanikio. Zaidi yayote, nina shirikiana kwa kuonyesha heshima, uwazi na uwaminifu. Hakuna haja ya kujifita au kuchetea makosa bali kushirikiana kwa dhati na mawasiliano ya wazi. Kwanjia hii, timu inakua yenye mshikamano, yenye ufanisi na kila mshiriki anahisi anathamani na nafasi yake ya kweli.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo na enye utulivu. Ile yenye mazingira ya kawaida na yasio na kelele nyingi. Kuna raha fulani kukaa mahali ambapo unaweza kusikia mazungumzo ya watu, harufu ya chakula kipya, na kuona wapishi wakifanya kazi kwa utulivu. Mahali kama hapo hunifanya nijisikie huru kama niko nyumbani lakini katika nafasi tofauti kidogo. Wakati mwingine napenda kula kwenye maeneo ya wazi, kama bustani au sehemu zilizo karibu na barabara tulivu. Kukaa pale nikila chakula changu huku nikitazama watu wakipita au nikihisi hupepo mwanana hunipa amani ya kipekee. Chakula kinaonekana kuwa kitamu zaidi ninapokuwa nimezungukwa na mwanga wa asili na mazingira yasio ya haraka. Zaidi ya yote, napenda kula nje ya nyumbani mahali ambapo nahisi kukaribishwa. Si lazima iwe sehemu ya kifahari, iwe tu na huduma nzuri, tabasamu la dhati na chakula kilichopikwa kwa moyo. Kwangu, mahali pazuri pa kula si bei au umaarufu wake, bali ni hisia ya utulivu na furaha ninayopata ninapoketi pale.

Napenda kuenda maktabani mara chache lakini kwa makusudi Hasa nina pohitaji utulivu wa kusoma au kufanya utafiti Sifanyi ziara za kila siku, lakini ninapopata muda, naenda kwa lengo maalum Labda kusoma kitabu fulani, kuandika, au kutafakari bila kelele za nje Maktaba hunipa mazingira yanayonifanya nijikite na kufurahia ukimya wenye maana Kuna nyakati, hasa nikiwa na kazi au masomo muhimu huenda mara moja au mbili kwa wiki Wakati huo hukaa kwa muda mrefu Nikihama kutoka rafu moja hadi nyingine Nikigundua vitabu ambavyo sikuvipanga lakini vinanivutia Nikama safari ndogo ya maarifa tulivu lakini yenye kina Kwa ujumla Si idadi ya mara ninazoenda maktabani iliomuhimu zaidi Bali hisia ninazopata ninapokuwa pale Kila ziara huniacha nikiwa na mawazo mapya utulivu wa akili na hamasa ya kujifunza zaidi Maktaba kwangu ni mahali pa kukutana na mawazo yangu na ya wengine.

Napenda sana kupiga chombo cha muziki. Kuna furaha isiyo elezeka pale ninapobandika au kubonyeza kila nota, nikiona sauti zinapounda wimbo polepole. Hii ni njia ya kujieleza bila maneno. Kwa sababu, kila ala hutoa hisia yake, na mimi hupata nafasi ya kuunganisha hisia, kumbukumbu na mawazo yangu katika sauti moja. Napenda pia kujaribu alama na mitindo mipya. Hata kama si ya kitaalamu sana. Kila jaribio ni kama mazungumzo na chombo changu, kuna sehemu ninapofanya makosa na sehemu nyingine ambapo sauti inatoka kamilifu, ikinifundisha subra na uvumilivu. Zaidi ya yote, kupiga chombo cha muziki kwangu ni mchanganyiko wa burudani, utulivu na ubunifu. Ni wakati mmoja ninaweza kusahau mawazo, kushirikiana na sauti, na kujisikia huru kabisa nikifurahia kila tone lililotolewa.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, huwa naanza kwa kupanga kazi zangu kwa makini. Ninataja kila jambo muhimu. Kugawa kazi kwa vipande vidogo, na kuamua ni ipi lazima ifanyike kwanza. Hii husaidia kuhakikisha ninaanza na kazi zinazohitaji nguvu zaidi au ni za dharura, badala ya kuanza na zile ndogo na kuishia kushindwa kukamilisha yote kwa wakati. Pili, ninatumia mbinu za usimamizi wa muda. Kwa mfano, kuchukua muda maalum kwa kila kazi, kueka mapumziko madogo katikati na kuzingatia kuwa si lazima kila kitu kifanyike kwa wakati mmoja. Njia hii inasaidia akili na mwili kubaki makini, kuepuka uchovu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuepuka vishawishi na msongamano. Ninatambua ni lini ni bora kukaa kwenye utulivu, kuondoa simu au maswala ya sio ya dharura na kujikita kikamilifu kwenye kazi. Pia, ninapenda kutumia teknolojia na mbinu rahisi za kurahisisha kazi, kama kutumia programu za kupanga au kushirikiana na wenzangu. Kwa mchanganyiko huu, uzalishaji wangu huongezeka, sio kwa kufanya kazi kwa haraka, bali kwa kufanya kazi kwa hekima na mtiririko mzuri.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, kupitia simu nawasiliana na familia, marafiki na wenzangu wakazi kwa ujumbe au simu za kawaida. Inanisaidia kubaki karibu na watu muhimu maishani mwangu hata kama tuko mbali kimwili na kunipa uhakika kwamba ninaweza kupatikana au kupata msaada wakati wowote. Pia ninaitumia sana kwa kupata tarifa na kujifunza, napitia habari, nasoma makala, natafuta majibu ya maswali yanayo nijia gafla, na wakati mwingine kutazama video za kielimu. Simu imekua kama maktaba ndogo mfukoni mwangu. Inanisaidia kupanua maarifa yangu na kubaki na ufahamu wa mambo yanayo endelea duniani. Zaidi ya yote, ninaitumia simu yangu kwa kupanga na kuraisisha maisha. Ninatunza ratiba, kuweka vikumbusho, kufanya malipo, na wakati mwingine kujiburudisha kidogo kwa mziki au mitandao ya kijami. Kwa mtazamo wangu, simu si tu kifaa cha mawasiliano. Bali ni chombo kinachonisaidia kuunganisha majukumu yangu ya kila siku kwa urahisi na mpangilio mzuri.

Kuhusu wali au ugali, kwa kweli napenda zote, lakini kila moja inategemea hali na chakula ninachokula pamoja nacho. Wali kwa mfano, unapokuwa na mchuzi mzuri wa samaki au mboga za majani, unanifanya niwe na hisia safi, na mara nyingine unanikumbusha nyakati za familia, harufu ya walimoto ndani ya jikoni, hiyo ni raha. Lakini pia ugali una nafasi yake maalum. Unapokula na nyama choma au mbogaenye ladha kali, ugali unanifanya niwe na furaha tofauti, unashikilia kila kitu pamoja na unanifanya unye na kushirikiana na wengine bila shida yoyote. Kwa hiyo mimi binafsi, sipingi upande mmoja, wali au ugali, kila moja lina ladha na hadithi yake, siku nyingine napenda wali, siku nyingine ugali, na hivyo kila mlo ni kama fursa mpya ya kufurahia chakula kwa njia tofauti.

Mimi huhakikisha nenosiri langu ni salama kweli. Kwa kawaida, mimi huchagua nenosiri ndefu na changamano ni kichanganya herufi kubwa na ndogo na mbari na alama ya maalum. Si tumii maneno rahisi kama nenosiri moja mbili tatu. Napenda kitukigumu ambacho mimi ninaweza kukikumbuka. Pia na siwezi kutumia nenosiri moja kwa kaunti zote. Kila akaunti yangu inanenosiri lake utofauti kwa sababu kama moja inavunjika, zingine zitasalia salama na napenda kutumia programu ya kuhifadhi manenosiri inarahisisha maisha yangu na inasaidia kuunda manenosiri magumu bila shida ya kukumbuka yote. Pia mimi huweka uthibitisho wa hatu wa mbili kila inapowezekana. Hii inafanya kuwa vigumu kwa mtu kuingia kwenye akaunti yangu hata kama wanajua nenosiri. Na kwa kawaida, mimi hubadilisha manenosiri mara kwa mara. Labda baada ya miezi tatu au sita au pale ninaposhuku kuna mtu anajaribu kuingia. Kwa kifupi, mimi huhakikisha manenosiri yangu ni magumu, tofauti kwa kila akaunti na zinahatua za ziada za usalama. Hii inanipa amani ya akili na usalama kila siku nikiwa mtandaoni.

Kila mtu ana tabia fulani anazojenga katika maisha yake. Na mimi nadhani, zoea zuri nililojenga ni kupanga na kupanga vizuri mambo yangu kila siku. Mimi huwa najitayarisha mapema, nikipanga ratiba ya kazi, mambo ya nyumbani na hata muda wangu wa burudani. Hii imenisaidia sana kuwa na nidhamu, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kila siku yangu iwe na tija zaidi. Zaidi ya hayo, zoea hili limekuwa kama suluhisho la kuepuka kuchelewesha mambo. Mimi hupanga kipaumbele cha kazi na mahitaji yangu nikijua ni ipi lazima nifanye kwanza na ipi inaweza kusubiri kidogo. Kwa kufanya hivyo, najihisi kuwa na udhibiti na siogopi kukosa muda wa kufanya mambo muhimu. Pia, nimejenga zoea la kujiwekea muda wa kujitunza. Hii ni sehemu ya kila siku yangu. Kusoma, kufanya mazoezi au hata kutulia na kufikiria. Kwa kweli, zoea hili linaongeza umakini wangu na kufanya nipate nguvu na furaha ya ndani. Kwa kifupi, zoea hili la kupanga na kuwa na nidhamu limekuwa sehemu ya maisha yangu, limenisaidia kuwa na ustawi wa akili, tija na furaha. Na kila siku linanifunza kuwa mtu anayejua kusimamia muda wake vizuri, hapaswi kuogopa changamoto yoyote inayokuja.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupenda kuchukua muda kidogo kwa ajili yangu mwenyewe. Kwanza, mara nyingi na pumzika kidogo, nikikaa chini au nikipumzika kinywa, nikijaribu kuondoa uchovu wanusu ya siku. Hii inanisaidia kuwa na akili safi na nguvu ya kuendelea na kazi yangu bila kuchoka sana. Baada ya hapo, mara nyingi mimi hupenda kunywa kikombe cha chai au kinywaji kidogo cha moto. Labda hata chakula kidogo cha mchana kama sandwich au matunda Hii situ inanipa nguvu, mbali pia hufanya nipate raha kidogo na kunipa wakati wakutulia Maranyingi mimi hupenda kutumia mapumziko haya kusoma kidogo Labda makala ya mtandaoni, habari, au hata kitabu kidogo Hii ni njia nzuri ya kujiburudisha na kupata mawazo mapya bila shinikizo Pia, wakati mwingine mimi hutembea kidogo, nikapanua migu na hewasafi kwani hii inanirahisisha akili yangu na kunifanya nijisikie vizuri. Kwa kifupi, wakati wa mapumziko ya mchana mimi huzitumia kupumzika, kupata nguvu, kufurahia chakula kidogo, kusoma na kutembea kidogo, hii inanisaidia kuendelea na kazizangu kwa umakini na kwa furaha.

Kazini, ningependa mafunzo yanayohusiana na kuongeza ufanisi na ustadi wangu wa kitaalamu. Kwa mfano, ningependa kupata mafunzo ya usimamizi wa muda, jinsi ya kupanga kazi vizuri, na mbinu za kuongeza tija bila kuchoka. Hii itanisaidia kufanya kazi zangu kwa urahisi na kwa ubora zaidi. Pia, ningependa mafunzo ya nayohusiana na teknolojia mpya na zana za kazi. Kwa sababu leo hii, karibu kila kazi inahitaji kutumia kompyuta, programu maalumu au zana za kidigitali. Mafunzo kama haya yatanisaidia kushugulikia kazi kwa haraka, kupunguza makosa na kufanya kazi zangu ziwe bora zaidi. Zaidi ya hayo ningependa kupata mafunzo ya ushirikiano na uongozi wa timu, kujua jinsi ya kuwasiliana vizuri na wenzangu, kushirikiana bila migongano na kuongoza kwa njia ya heshima kunanifanya niwe kiongozi bora na mfanyakazi bora pia. Hii ni muhimu sana kwa maendeleo yangu kazini na kwa timu nzima. Kwa kifupi, mafunzo ninayopenda ni yale yanayoniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuimarisha ustadi wangu wa kidigitali, na kuboresha jinsi ninavyoshirikiana na wengine. Hii tanisaidia sio tu mimi, bali pia timu na shirika lote kufanikisha malengo yake.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano mara katha na kila mara imenifundisha kitu kipya. Kwa kweli, si kila mara nilipata ushindi, lakini kile nilichojifunza kilikuwa cha muhimu zaidi. Kushiriki mashindano kunanifanya ni sukume uwezo wangu na kujaribu mambo mapya ambayo kwa kawaida nisinge ya jaribu. Mara nyingi nilishiriki mashindano ya nayo husiana na taaluma yangu au mambo ni nayo ya penda, kama vile mashindano ya ubunifu, maonyesho ya kijami, au hata mashindano madogo ya timu kazini. Kwa wakati mwingine, mashindano haya yamenisaidia kukuza ujasiri wangu, jinsi yakushirikiana na wengine na jinsi ya kushugulikia shinikizo. Pia, kushiriki mashindano kuna nifanya nijue umuhimu wa maandalizi. Kila mara kabla ya mashindano, nilijitahidi kuandaa kila kitu vizuri, kujifunza, kufanya mazoezi na kujiweka tayari ki akili. Hii imekua zoea zuri kwangu, kwani inanisaidia sio tu katika mashindano, bali pia katika kazi ya maisha ya kila siku. Kwa kifupi, kushiriki mashindano hakutoi tu nafasi ya ushindi, bali pia kuna jenga ubora, nidhamu, ujasiri na ustadi wa kushirikiana na wengine. Na mimi kila mara najifunza kitu kipya ambacho kinanisaidia kuwa bora zaidi.

Ndiyo, napenda kupiga picha sana. Kwa kweli, kwa mimi, kupiga picha sio tu kuhusu kupata picha nzuri, bali ni zaidi ya hapo. Ni njia ya kuona dunia kwa umakini zaidi. Ninapopiga picha, nahisi kama kila jamb dogo linakuwa muhimu, maelezo madogo ambayo mara nyingi watu hupuuza, mimi huwezi kuyaacha bila kuyashika. Pia, kupiga picha kunanisaidia kuhifadhi kumbukumbu. Kwa mfano, mandhari nzuri ya asili, watu wa familia, marafiki, au matukio ya kila siku, picha inanisaidia kuirekodi hisia na wakati huo. Baada ya kuona picha badae, naweza kurudisha hisia hizo kama vile nilivyokuwa pale na nini kilikuwa kinatokea. Hii ni furaha ya kipekee na mara nyingine inanikumbusha kushukuru mambo madogo madogo maishani. Zaidi ya hayo, kupiga picha ni njia ya kujieleza. Hii ni namna yangu ya kuonyesha jinzi ni navyoona dunia, hisia zangu na mambo yangu bila neno moja. Mara nyingine ninapopiga, kunifikisha kwenye hali ya utulivu, kunisaidia kupunguza mawazo na kunipa raha tele. Pia, napenda kugawana picha zangu na wengine, kwani hugusa hisi zao na mara nyingi huzalisha mazungumzo mazuri au kumbukumbu nzuri. Kwa hivyo, kwa mimi, kupiga picha ni zaidi ya hobi, ni njia ya kuhifathi kumbukumbu, kuonesha ubunifu wangu na pia kujipa nafasi ya kupumzisha akili. Ni zoea ambalo nimejenga kwa furaha na linanisaidia kuona dunia kwa mtazamo mzuri kila siku.

Mimi napenda kuwa mahali penye utulivu na hali ya amani. Sehemu ambayo isiyo na kelele nyingi hunifanya nijisikie huru na nipumzike kiakili. Napenda mahali ambapo kuna hewa safi, labda karibu na mazingira ya asili kama bustani, pwani, au sehemu yenye miti na manthari ya kuvutia. Mahali kama hapo hunipa nafasi ya kufikiria, kujitafakari na kujipanga upya bila presha. Pia napenda kuwa mahali palipo na watu wachache lakini wenye maelewano mazuri. Sihitaji umati mkubwa sana, napendelea sehemu ambayo mazungumzo ni ya kawaida, ya heshima na yenye maana. Mahali ambapo naweza kusikia sauti yangu mwenyewe na ya wengine bila kelele kunifanya nijisikie salama na nikiwa mwenyewe. Kwa ujumla, mimi napenda kuwa mahali panaponipa utulivu, uhuru wa mawazo na hisia ya kuwa nyumbani. Iwe ni nyumbani kwangu, sehemu ya kazi ilio tulivu au nje kwenye mazingira ya asili. Hapo ndipo ninapojisikia vizuri zaidi na ninaweza kuwa mimi halisi.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lile linalonipa nafasi ya kushiriki mawazo, kupanga na kushirikiana na wengine. Mimi hupenda kazi ambazo zinanifanya nihusike kikamilifu, sio tu kufuata maelekezo bali pia kuchangia mawazo na suluhisho. Wakati ninapopewa jukumu la kupanga kazi, kufuatilia maendeleo au kusaidia timu kufikia malengo nahisi kuridhika zaidi kwa sababu naona matokeo ya juhudi zangu moja kwa moja. Pia napenda majukumu ya nayohitaji uwajibikaji na kuaminika. Kujua kwamba watu wanategemea mchango wangu hunifanya nijitume zaidi na kufanya kazi kwa umakini. Jukumu kama kusaidia wenzangu, kuratibu shughuli au kuhakikisha kazi imekamilika kwa wakati hunipa motisha kubwa. Kwa ujumla, jukumu ninalolipenda zaidi, ni lile linalo nirohusu kuwa na mchango halisi, kujifunza kila siku na kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri kwa sababu hapo ndipo ninapo jisikia nina thamani na ninaendelea kukua kitaaluma.

Kumbukumbu nzuri nilio nayo kutoka utotoni ni zile nyakati za kuwa pamoja na familia na marafiki bila wasiwasi wawote. Nakumbuka vizuri jinsi tulivyokuwa tukicheza nje jioni, tukikimbia bila kuchoka, tukicheka kwa sauti kubwa bila kufikiria chochote kuhusu kesho. Kulikuwa na furaha ya kweli, ile isiyo na masharti, ambapo kitu kidogo tu kingeweza kunifanya nitabasamu. Pia nakumbuka sana nyakati za likizo au jioni tulipokuwa tukikaa pamoja nyumbani, kukaa karibu na wazazi au walezi, kusikiliza hadithi zao, au kusaidiana kazi ndogo ndogo za nyumbani kulinipa hisia ya upendo na usalama, harufu ya chakula kikitayarishwa, sauti ya mazungumzo ya kifamilia, na vicheko vilifanya nyumba ihisi kama mahali salama sana. Zaidi ya hayo, kumbukumbu za shule ya awali na msingi bado zinanikaa akilini Kuamka asubuhi nikiwa na hamu ya kwenda shule, kucheza na marafiki wakati wa mapumziko na furaha ya kupata pongezi ndogo kutoka kwa walimu ni mambo ambayo yalinijenga Kumbukumbu hizi hunikumbusha maisha yalivyokuwa rahisi, yenye furaha na yenye matumaini na hunifanya nitabasamu kila ninapoyakumbuka.

Mimi napenda kuandika kwa kompyuta, lakini pia ninaithamini sana kuandika kwa mkono, kila moja ikiwa na nafasi yake. Ninapoandika kwa kompyuta, na hisi mambo yanaenda haraka zaidi. Inanirahisishia kupanga mawazo yangu, kurekebisha makosa bila shida, na kuhifathi kazi yangu kwa usalama. Pia ni rahisi kushiriki maandishi na wengine, jambo ambalo hunisaidia sana hasa kazini au ninapofanya kazi zinazohitaji uharaka. Hata hivyo, kuandika kwa mkono kuna latha yake ya kipekee. Kuna wakati nahisi kuandika kwa mkono kuna nisaidia kufikiri kwa kina zaidi, ninaposhika kalamu na kuandika pole pole, mawazo ya natiririka kwa utulivu, na nahisi kuna uhusiano wakaribu zaidi kati ya mawazo yangu na kile ninachokiandika Mara nyingi hutumia njia hii kuandika mawazo binafsi, kumbu kumbu au kupanga mambo muhimu Kwa hiyo kwa ujumla, napenda kutumia zote mbili kulingana na hali kama ni kazi ya haraka au rasmi, napendelea kompyuta Lakini kama ni mawazo ya ndani au kitu kinachohitaji utulivu kuandika kwa mkono hunipa raha zaidi.

Mimi hushugulikia muda wangu kazi ni kwa kupanga na kuwa na nidhamu. Kila siku huanza kwa kujiwekea ratiba ya kazi, ni kiorodhesha mambo muhimu ni nayo takiwa kufanya na kuyaweka kwa kipao mbele. Hii inanisaidia kujua ni kazi gani nifanye kwanza na kuzuia kupoteza muda kwenye mambo yasiyo ya lazima. Pia, mimi hugawanya kazi kubwa kwa vipande vidogo vidogo ili nisichoke wala kuhisi kazi imenizidi. Kwa kufanya hivyo, naweza kufuatilia maendeleo yangu hatua kwa hatua na kumaliza kazi kwa wakati. Nikiwa kazini, hujitahidi kuepuka usumbufu mwingi kama kutumia simu bila sababu ili niweze kuzingatia kazi ninayo fanya. Zaidi ya hayo, mimi hutenga muda wa mapumziko mafupi ili kupumzisha akili. Mapumziko haya hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi. Kwa ujumla, ninashugulikia muda wangu pale kazini kwa kupanga, kuweka vipa umbele na kudumisha umakini, jambo linalo nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na bila msongo wa mawazo.

Ndiyo, navaa miwani. Mimi huitumia hasa kunisaidia kuona vizuri, hasa ninapokuwa na soma, ninafanya kazi kwenye kompyuta, au ninapokuwa kwenye mazingira ya nayohitaji umakini wa macho. Kuvaa miwani hunifanya nigisikie huru zaidi kwa sababu sipati usumbufu wa macho kuchoka haraka. Pia, miwani imekua sehemu ya mtindo wangu wakawaida. Nimeizoea kiasi kwamba hata nikiondoka bila miwani nahisi kama kuna kitu kinakosekana. Kwa hiyo, kwangu mimi, miwani siotu kwa msaada wa macho, bali pia ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea. Ni daftari zuri la kuandikia ambalo lilikuwa na maana ya pekee sana kwangu. Halikuwa la gharama kubwa, lakini lilitolewa kwa upendo na uangalifu mkubwa. Mtu alienipatia alijua napenda kuandika na kupanga mawazo yangu. Ndio maana alichagua daftari hilo kwa makini. Kilicho nigusa zaidi sio tu zawadi enyewe, bali wazo lililokuwa nyuma yake. Daftari hilo lilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kueleweka Kila ninapolitumia au kuliona, hunikumbusha ule upendo na ukaribu tuliyokuwa nao wakati huo Kwa hiyo, kwangu mimi, zawadi nzuri zaidi siyo ukubwa au bei yake Bali ni hisia, maana na kumbukumbu inayo kuja naayo Ndio maana daftari hilo limebaki kuwa mojawapo ya zawadi za thamani zaidi maisha ni mwangu.

Ili kujitunza, mimi huanza kwa kujisikiliza na kuheshimu mwili na akili yangu. Ninahakikisha napata muda wa kupumzika, hasa baada ya siku ndefu ya kazi, ili nisijichoshe kupita kiasi. Kupumzika hunisaidia kurejesha nguvu na kunipa utulivu wa akili. Pia, mimi hujitahidi kula vizuri na kunywa maji ya kutosha, kwa sababu najua afya ya mwili ina mchango mkubwa kwenye hali yangu ya kila siku. Mara nyingi hujipatia muda wa kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kunyoosha mwili, jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, mimi hutenga muda wa kufanya mambo ninayopenda kama kusoma, kuandika au kusikiliza mziki. Huu ni muda wangu binafsi unaonisaidia kujijenga kihisia na kunipa furaha. Kwa ujumla, kujitunza kwangu ni kujipa muda, kujiheshimu na kuhakikisha ninakua sawa kimwili na kiakili ili niweze kuendelea na maisha kwa nguvu na amani.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video ingawa sikila wakati. Mimi huiona michezo ya video kama njia ya kujiburudisha na kupumzisha akili baada ya kazi au shughuli nyingi za siku. Inanisaidia kuachana kidogo na mawazo ya kawaida na kuingia kwenye ulimwengu tofauti wenye changamoto na burudani. Napenda zaidi michezo inayohitaji kufikiria, kupanga mikakati au inayosimulia hadithi nzuri. Michezo ya aina hiyo hunifanya nitumie akili, nijifunze kufanya maamuzi, na wakati mwingine kushirikiana na wengine. Pia hunipa furaha ninapofanikiwa kupita hatua fulani au kutatua changamo tongumu. Hata hivyo, mimi hujitahidi kucheza kwa kiasi. Sitaki michezo ichukue muda mwingi ambao ningetumia kwenye mambo muhimu zaidi. Kwa hiyo, kwangu mimi, michezo ya video ni burudani nzuri ninapoitumia kwa uwiano kama njia ya kupumzika na kujifurahisha.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi huchukua hatua kwa makini ili kuhakikisha hali haibadiliki kuwa mbaya zaidi. Kwanza, mimi hujaribu kusimama kimia na kusikiliza upande wa pili. Ni muhimu kuelewa hisia na hoja za mtu mwingine kabla ya kutoa majribu. Mara nyingi, kusikiliza husaidia kupunguza hasira na kuonyesha heshima jambo ambalo linaweza kufanya mgogoro kupungua. Baada ya hapo, mimi hujaribu kuzungumza kwa utulivu na wazi ni kieleza hisia zangu bila kumlaumu mwingine. Badala ya kusema, wewe umefanya hii vibaya. Mimi hujaribu kusema kile nilicho hisi na jinsi kilivyo nigusa. Hii mara nyingi hufanya mazungumzo kuwa yenye tija na yenye kuelewana. Pia, mimi hupenda kutafuta suluhisho la pamoja. Badala ya kulazimisha upande wangu. Ni muhimu kuzingatia kile ambacho kila mtu anataka na kujaribu kufikia makubaliano. Na ikiwa mgogoro ni mkubwa au hisia zimezidi, mimi hupendelea kuchukua muda kidogo ili kila mtu apate kupumzika na kurudi kuzungumza akiwa na akili safi. Kwa ufupi, mimi hushughulikia mgogoro kwa kusikiliza, kuzungumza kwa utulivu, kueleza hisia zangu kwa heshima na kutafuta suluhisho la pamoja. Hii inanisaidia kuhifadhi uhusiano mzuri na kuhakikisha kila mtu anahisi kuheshimiwa.

Mimi huweka malengo ya kila mwezi kazi ni kwanjia ya mpangilio na nidhamu ili kuhakikisha kila kitu kinakua wazi na kinaendana na malengo makubwa ya kazi. Kwanza, mimi huchukua muda mwanzoni mwa mwezi kufikiria kazi na majukumu yote muhimu niliyohitaji kumaliza. Hii inajumuisha kutathmini malengo ya mwezi uliopita na kuona ni nini kilifanikiwa na ni nini kinaitaji kuboreshwa. Bada ya hapo, mimi huandika malengo yangu ya mwezi kwa uwazi na kuyagawanya kuwa vipande vidogo vinavyoweza kufikiwa. Kwa mfano, badala ya kusema nitatimiza mradi huu, mimi hua na hatua maalum kama kumaliza sehemu A ifikapo wiki ya kwanza, sehemu B ifikapo wiki ya pili, na kadhalika. Hii inanisaidia kufuatilia maendeleo yangu kwa urahisi. Pia, mimi huweka kipau mbele kwa kila lengo. Kazi muhimu zaidi hufanywa kwanza na zile ambazo zinaweza kusubiri kidogo hupangwa badaaye. Hii husaidia kuhakikisha muda wangu unatumika vyema na si kupoteza nguvu kwenye mambo yasiyo ya lazima. Zaidi ya hapo, mimi hupima maendeleo yangu mara kwa mara wakati wa mwezi. Hii inaniwezesha kubadilisha mikakati kama jambo linaonekana kushindikana na kuhakikisha kuwa ninaendelea kufikia malengo yangu kwa ufanisi. Kwa kifupi, mimi huweka malengo ya kila mwezi kwa kupanga, kugawa hatua, huweka kipaumbele na kufuatilia maendeleo, jambo linalonisa kazi zango kuwa natija na kufanikisha malengo makubwa ya timu na yangu binafse.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo ya ubao hunipa burudani ya kipekee kwa sababu siyo tu ya kushindana au kushindwa, bali pia ni nafasi ya kufikiria, kupanga mikakati na kushirikiana na wengine. Napenda michezo inayohitaji akili, mawasiliano na utulivu kwa sababu hunifanya nijisikie ni mehusika kikamilifu. Pia, kucheza michezo ya ubao hunipa na fasi ya kuwa karibu na watu wengine, familia, marafiki au wenzangu. Mazungumzo, vicheko na ushindani wakirafiki hufanya muda upite haraka na kuacha kumbukumbu nzuri. Ninjia nzuri ya kupumzika bila kutumia sana vifaa vya kidigitali. Kwa ujumla, michezo ya ubao ni burudani ninayoipenda kwa sababu inanisaidia kupumzisha akili, kuimarisha uhusiano na kufurahia muda kwanjia rahisi lakini yenye maana.

Kila siku mimi hutumia programu mbalimbali za simu kulingana na mahitaji yangu, lakini programu ninazotumia zaidi nizile zinazohusiana na mawasiliano, kupanga mda na kazi. Kwa mfano, napenda kutumia programu za ujumlishaji wa ujumbe kama WhatsApp au Telegram kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini kwa haraka na kwa urahisi. Pia, mimi hutumia programu za kalenda na kupanga ratiba kama Google Calendar ili kufuatilia mikutano, kazi na majukumu yangu ya kila siku. Hii inanisaidia kuhakikisha siku yangu inaendelea kwa mipangilio na siku wa kupoteza muda. Zaidi ya hapo, napenda kutumia programu ya kazi za kidigitali kama noti, daftari za kumbukumbu au meneja wa manenosiri, ambazo husaidia kuandika mawazo, kupanga majukumu na kudumisha taarifa muhimu. Kwa upande wa burudani, mara nyingine mimi hutumia programu za muziki au podcasts ili kupumzika au kupata motisha wakati wa mapumziko. Kwa kifupi, programu ninazotumia kila siku nizile zinazo niwezesha kuwasiliana, kupanga, kufanya kazi na kujiburudisha kwa uwieano.

Mimi napenda kutazama michezo zaidi, ingawa wakati mwingine pia napenda kucheza. Kutazama michezo hunipa burudani na kunanifanya nijisikie kama sehemu ya tukio, hasa ninapotazama na wengine. Inanifurahisha kuona ushindani, mbinu zinazotumiwa, na jinsi wachezaji wanavyotoa juhudi zao kufikia ushindi. Hata hivyo, kucheza michezo pia ninaipenda kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nguvu na hai. Inanisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya kwa ujumla. Lakini kwakuwa muda wangu mara nyingi huwa mdogo, napata nafasi zaidi ya kutazama kuliko kucheza. Kwa hiyo kwa ufupi, mimi napenda zote mbili. Lakini kutazama michezo kunanivutia zaidi, huku kucheza nikiiona kama njia nzuri ya kujitunza na kuburudika ninapopata nafasi.

Mimi hutumia muda wangu wabure kwa kufanya mambo ya anayo nisaidia kupumzika na kujijenga. Maranyingi napenda kutumia muda huo kusoma, kuandika au kusikiliza mziki, kwa sababu vitu hivyo hunisaidia kutulia na kupanga mawazo yangu. Wakati mwingine napenda kutazama filamu au vipindi, hasa pale ninapohitaji burudani nyepesi baada ya siku ndefu. Pia, napenda kutumia muda wangu wabure kuwa karibu na watu ninaowapenda. Kukaa na familia au marafiki, kuzungumza, kucheka au hata kufanya shuguli ndogo pamoja hunipafuraha na kunifanya niijsikie nipo mahali sahihi. Huu ni muda ambao hunisaidia kuimarisha mahusiano yangu. Zaidi ya hayo, napenda kutumia muda wangu wabure kujitunza. Hii inaweza kuwa kutembea, kufanya mazoezi mepesi au kujipa muda wakutafakari. Kwa ujumla, mimi hutumia mda wangu wabure kwa kupumzika, kujijenga na kufurahia maisha kwa uiano, jambo linaloni saidia kurudi kwenye majukumu yangu nikiwa na nguvu mpya.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja kwa siku, kawaida usiku. Nafanya hivi ili kuanza siku mpya nikiwa na kifas chenye chaji kamili bila hofu ya kukosa nguvu wakati wakazi au shuguli nyingine. Hii inanisaidia pia kuhakikisha ninaweza kutumia kifaa changu kwa muda mrefu bila kupoteza muda kutafuta chaja au sehemu ya kuchaji. Hata hivyo, kuna siku ninapokuwa nikitumia kifaa changu sana, kama kwa kazi, mawasiliano au burudani kama michezo au kutazama video, naweza kuhitaji kuchaji kidogo mchana. Kwa hiyo, mimi huwa na utaratibu thabiti wa kuangalia kiwango cha chaji na kuhakikisha kifaa hakichoki. Zaidi ya hapo, mimi hujifunza kutumia chaji kwa uangalifu. Kwa mfano, napunguza mwangaza wa skrini, kuzima programu zisizo muhimu, au kutumia modi ya akiba ya chaji wakati nafanya shughuli ambazo hazihitaji nguvu nyingi. Hii inasaidia kifachangu kudumu kwa muda mrefu bila tatizo. Kwa ufupi, mimi huchaji kifaa changu mara moja kwa siku lakini kwa makini huku nikihakikisha kinadumu chenye nguvu na ninafanya hivyo kwa njia ya kuzingatia matumizi ya kifaa na kuepuka matatizo ya ghafla.

Mimi hupendelea kutumia wi-fi mara nyingi. Hasa pale ninapofanya kazi, kusoma au kuangalia vitu vinavyo hitaji intaneti kwa muda mrefu. Wi-fi huniwezesha kutumia intaneti kwa kasi na bila hofu ya kutumia data nyingi, jambo linalonifanya niwe na uhakika wakati wakufanya kazi au kufurahia burudani kama kutazama video au kupiga simu mtandaoni. Hata hivyo, wakati ninapokuwa nje au wi-fi haipo, mimi hutumia data ya simu. Hii inanisaidia kuendelea kuwa mtandaoni bila kukwama, ingawa napendelea kuizingatia ili isiwe na gharama kubwa sana. Kwa hivyo, mimi huwa na uhiano. Wi-Fi kwa matumizi makubwa na data ya simu pale inapohitajika tu. Kwa ufupi, mimi hujaribu kutumia Wi-Fi kila inapowezekana, lakini data ya simu ni suluhisho zuri la dharura au pale ninapo hama.

Mwezi ninaopenda zaidi ni Desemba. Kwa sababu Desemba ni mwezi wa mwisha wa mwaka. Unaleta hisia za furaha, ukaribu na kutathmini yote tuliyofanya. Hii ni wakati walikizo. Kuwa na familia na marafiki kusherehekea mafanikio madogo na makubwa na kupata nafasi ya kupumzika kidogo kutoka kazi au shule. Zaidi ya hayo, Desemba huwa na hali ya hewa nzuri kwangu. Mara nyingi si joto sana na si baridi sana. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri Napenda pia maandhari, mwanga na sherehe ndogondogo zinazofanyika wakati huu ambazo hunipa furaha ya kipekee na kumbukumbu nzuri Kwa kifupi, desemba ni mwezi ninaopenda kwa sababu unanisaidia kufurahia maisha kuwa karibu na wapendwa wangu na kuanza mwaka mpya kwa matumaini na nguvu mpya.

Sera ni nayoyiona muhimu katika kampuni ni ile inayohakikisha heshima, uwazi na usawa kwa wafanya kazi wote. Kwa mfano, Sera zinazoileza hakiza kila mfanya kazi, jinsi malalamiko ya navyo shugulikiwa na jinsi wafanya kazi wanavyo pata mutisha au mafunzo hufanya kampuni kuwa mahali salama na enye mutisha ya kufanya kazi. Pia, napenda kampuni iwe na sera ya mawasiliano wazi. Hii inamanisha kuwa wafanya kazi wanaweza kueleza mawazo yao, kuuliza maswali na kushirikiana bila hofu ya kurushwa au kutendewa dharau. Sera kama hizi hufanya kila mmoja ajisikie kuwa sehemu yatimu na kwamba mchango wake unaonekana na kuthaminiwa. Zaidi ya hapo, sera za maendeleo ya wafanya kazi kama mafunzo kupandishwa cheo kwa uwazi au kupata fursa ya kuonyesha vipaji ni muhimu sana. Hii husaidia wafanya kazi kuendelea kukua kitaaluma na kutowa tijakuba kwa kampuni. Kwa kifupi, ninaona sera muhimu nizile zinazo jenga heshima, uwazi, usawa, mawasiliano bora na maendeleo ya wafanya kazi kwani hizi ndizo zinazo saidia kampuni kuwa mahali bora pa kufanya kazi na mafanikio ya muda mrefu.

Mimi hufanya mambo kadha ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Kwanza, mimi huweka mpangilio wa kazi kabla ya kwanza. Kugawa majukumu makubwa kuwa hatua ndogondogo zinazoweza kufikiwa kwa urahisi. Hii inasaidia kuona maendeleo kila hatua na kuepuka kuhisi nimezidiwa na kazi. Pili, mimi huweka kipa umbele kwa kazi muhimu. Kazi za dharura au zinazotoa matokeo makubwa hufanywa kwanza na zile ambazo zinazoweza kusubiri hupangwa badai. Hii inaniwezesha kutumia muda wangu kwa ufanisi na kuepuka kupoteza nguvu kwenye mambo yasiyo muhimu. Zaidi ya hayo, mimi huhakikisha ninatumia muda vyema bila kuingiliwa na usumbufu kama simu zisizo za lazima au mazungumzo yasiyo ya dharura. Mara nyingine pia, mimi hupumzika kidogo kati ya kazi ili akili yangu ibaki safi na yenye umakini. Pia, mimi hupima maendeleo yangu mara kwa mara. Ikiwa jambo linaonekana kuchelewa, ninaweza kurekebisha mikakati au kuomba msaada ili kuhakikisha kila kitu kinarudi kwenye mstari. Kwa kifupi, mimi huhakikisha kazi inakamilika kwa wakati kwa kupanga, kueka kipaumbele, kuzingatia muda, kupumzika kidogo na kurekebisha mikakati. Njia hizi hufanya kazi yangu iwe yenye tija na isiyo na shinikizo kubwa.

Kama mimi, kuishi hali ya kusubiri kwenye mstari ni mara nyingi jambo la subra. Kwa kawaida, mimi hujaribu kukaa kimya na kuwa na uvumilivu. Nikijua kwamba kusubiri ni sehemu ya maisha na mara nyingi hakuna njia ya kuepuka. Kwa kweli, mara nyingine husababisha kidogo cha uchovu au ukali wa hali. Hasa ikiwa mstari ni mrefu au taratibu zinachelewa. Lakini mimi huchukua muda huu kama nafasi ya kupumzika kidogo au kufikiria mambo ya siku yangu. Mara nyingine, mimi hutumia muda huo kwa kupanga mawazo, kusoma kitu kidogo kwenye simu, au kuangalia mpangilio wa siku yangu. Njia hii hufanya muda wa kusubiri usipite bure na kunisaidia kukaa mtulivu. Pia, mimi hujaribu kuelewa hali na kushirikiana na wengine waliopo mstari kwa heshma. Jambo linalopunguza msongo wa mawazo na kufanya muda upite kwa urahisi. Kwa kifupi, mimi hujisikia mara kwa mara mtulivu lakini makini, nikiwa na subira na kutumia muda wakusubiri kwa njia yenye tija, badala ya kuchanganyikiwa au hasira.

Mimi napendelea chakula kisicho mafuta au chenye mafuta kidogo, hasa kwa matumizi ya kila siku. Hii ni kwa sababu chakula chenye mafuta kidogo husaidia mwili kufanya kazi vizuri, kunipa nguvu bila kusababisha uchovu au uzito usiokuwa walazima, na pia husaidia afya kwa ujumla. Hata hivyo, mimi si mgumu kabisa. Wakati mwingine napenda pia chakula chenye mafuta, hasa pale chakula kinapokuwa na ladha nzuri au nisehemu ya sherehe. Lakini kwa kawaida, napendelea kula chakula kilicho rahisi, chenye lishe na chenye virutubisho vyenye manufaa kwa mwili. Kwa kifupi, mimi huangalia lishe na afya lakini pia furahia ladha kwa hiyo napendelea chakula kisicho mafuta au chenye mafuta kidogo kwa matumizi ya kila siku.

Kama ningepaswa kumpa mtu mwingine ushauri, ningesema jambo muhimu ni kujijali na kuzingatia maamuzi yako kila siku. Hii inamaanisha kuchukua muda kufikiria hatua zako, kuzingatia madhara yake na kuhakikisha unafanya jambo linalokufanya uwe na amani ya akili na furaha ya ndani. Pili, ningemshauri kuwa na nidhamu na mpangilio, kuwa na ratiba, kuweka kipaumbele na kushugulikia mambo kwa mpangilio huo kwa mda, kupunguza msongo wa mawazo na kunisaidia kufanikisha malengo makubwa kwa urahisi. Zaidi ya hayo, ningemshauri kujifunza kila siku. Kama ni kutoka kwa wengine, kutoka kwa makosa yako, au hata kupitia burudani na uzoefu wa kila siku. Hii huongeza uwelewa, busara na uwezo wa kukabiliana na changamoto. Kwa kifupi, ushauri wangu ungekua, jijali, kuwa na mpangilio na endelea kujifunza. Hii ni njia ya kufanikisha maisha kwa furaha, amani na mafanikio.

Mimi hulala mapema kidogo. Hivyo maranyingi hukaa hadi karibu saa nne au saa tano usiku. Napenda kuhakikisha ninausingizi wakutosha ili kwa mka nikiwa na nguvu, akilisafi na umakini wakufanya kazi au shuguli zangu za siku inayofuata. Usingizi mzuri kwangu ni muhimu sana. Siyo tuu kwa mwili, bali pia kwa akili na hisia zangu. Hata hivyo, kuna nyakati maalumu ambapo ninaweza kukaa kidogo zaidi, Labda hadi saa sita au saa saba usiku, hasa ikiwa ninafanya kazi ya ziada, kusoma kitu kinachonivutia, au kutazama vipindi au filamu nina viopenda. Wakati kama huu nisaidia kukamilisha mambo ambayo siwezi kuyafanikisha wakati wa mchana, lakini bado hua makini kuepuka kukatisha usingizi wangu kabisa. Kwa kifupi, mimi huchukua tahathari kudumisha ratiba ya usingizi, lakini pia hukubaliana na hali zinazotokea. Hii inanisaidia kuwa na nguvu, akilisafi na kuendelea na maisha ya kila siku bila uchovu mwingi, huku nikifurahia wakati maalumu wa usiku pale unapoi tajika.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku, napenda jinsi inavyopikwa kwa ladha nzuri, iwe imekaangwa, kuokwa au kuchemshwa. Kila mara napokutana na nyama ya kuku nzuri, inanipa furaha na nguvu, na ni rahisi kuitumia pamoja na wali, ugali au mboga mbalimbali. Zaidi ya hayo, napenda nyama ya kuku kwa sababu ni nyepesi kumenyenya kuliko nyama zito kama ya ng'ombe na pia hutoa protini muhimu kwa mwili. Hii inafanya niwe na nguvu za kufanya kazi, mazoezi na shughuli za kila siku. Kwa kifupi, nyama ya kuku ni chaguo langu la kwanza, sio tu kwa ladha, bali pia kwa sababu inanisaidia afya yangu na kunipa nguvu kwa siku nzima.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi, hasa baada ya kuamuka na kupata muda wa kupumzika kidogo na kupanga mawazo yangu. Asubuhi ni wakati akili yangu iko safi, nguvu zipo na ninaweza kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Mara nyingi napata tija kubwa zaidi na kazi ngumu huwa rahisi kukamilisha wakati huu wa siku. Hata hivyo, pia ninaona kuwa baada ya mapumziko ya mchana, kama nikichukua muda wakupumzika na kula vizuri, ninaweza kufanya kazi kwa umakini zaidi kwa muda mfupi. Lakini kwa ujumla, asubuhi ndiyo kipindi ninachojihisi kuwa na nguvu, umakini na uwezo mkubwa wakukamilisha kazi kwa ufanisi. Kwa kifupi, mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi, huku nikitumia muda wa mchana kufanya kazi nyingine ndogo ndogo au kupumzika kidogo, ili kuhakikisha kila siku inakua na tija na umakini.

Mimi napendelea mfumo wa simu wa android. Sababu kubwa ni kuwa android inatoa uhuru zaidi wa kubadilisha mipangilio, kutumia programu mbalimbali, na kuthibiti kifaa kwa njia tofauti kulingana na mahitaji yangu. Pia, kuna chaguo nyingi za vifaa, bei zinazofaa, na programu nyingi zinazopatikana bila vizuizi vingi. Jambo linalonifanya niwe na urahisi wa kutumia simu yangu kwa kila jambo. Kazi, burudani au mawasiliano. Hata hivyo, pia ninaona kuna baadhi ya watu hupendelea IOS kwa sababu ya urahisi na usalama wake, lakini kwa upande wangu, ubadilishaji, urahisi wakupata programu, na uwezo wa kusanidi kifaa ndiyo sababu Android ni chaguo lango la kwanza. Kwa kifupi, mimi napendelea mfumo wa Android kwa sababu unanipa uhuru, chaguo nyingi, na unarahisisha maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara. Kusoma gazeti kunanisaidia kupata taarifa za haraka kuhusu mambo yanayotokea ndani ya nchi na duniani, kama siasa, uchumi, michezo na burudani. Pia hunisaidia kuwa na uwelewa wa kina wa jamii na muktadha wa mambo yanayofanyika karibu na mimi. Mara nyingi napenda kusoma gazeti asubuhi pamoja na kikombe cha chai au kahawa kwani hii ni njia nzuri ya kuanza siku nikiwa na habari za muhimu na mawazo mapya. Zaidi ya hapo, kusoma gazeti pia huniwezesha kuzungumza na wengine kwa ufasaha kuhusu mambo ya sasa kwani ni nataarifa na mitazamo tofauti ya kuelewa matukio. Kwa kifupi, kusoma gazeti nisehemu ya maisha yangu ya kila siku kwani huniweka na habari, kunipanua mawazo na kunisaidia kuendelea kuwa na uelewa mzuri wa dunia inayoni zunguka.

Kila asubuhi ninapo amka, kwanza ninapo mzika kwa sekunde chache, nikikusudia kuwamsha akili yangu polepole kabla ya kuanza shuguli yoyote. Ni kama vile mwili wangu na akili yangu wanapiga hodi pamoja kuanza siku mpya. Baada ya hapo, mara nyingi ninafanya mazoezi madogo, kupanua mikono, kuinua miguu kidogo au kutembea kidogo ndani ya chumba ili kuamsha misuli na kupata nguvu ya kuendelea. Ndipo na piga hatua kuenda kuanda asubuhi yangu. Mara nyingine ni kikombe cha chai au kahawa kidogo, kisha chakula kidogo cha afya, labda mkate na matunda au mayai. Wakati huo, napumzika kwa kufikiria mambo machache ya siku iliopita na kupanga yale ya leo. Ninaandika kwenye daftari au simu yangu mambo muhimu ya kufanya na kujaribu kuipa kila kengele ya siku mpangilio muhimu. Kama inawezekana, pia napiga dakika chache ya kutafakari au kusali, ili kuanza siku na amani na mchazamo mpya. Kila hatuwa ndogo ya asubui hii inasaidia kuunda hali ya akili na mwili yenye utulivu, yenye nishati na maandalizi ya kushugulika na changamoto za siku. Kwa hivyo, kila asubui sii ti kuamka kwa mwili, bali ni kuamka kwa akili, hisia na moyo mpya.

Napenda kutumia muda na familia kwa njia ambayo inafungua moyo na kuleta furaha kwa wote. Maranyingi tunakusanyika kwenye meza ya chakula, kama asubuhi ya jumapili au jioni ya pamoja, ambapo tunashiriki hadithi, kicheko na mawazo yetu ya kila siku. Sauti za watoto, kicheko cha wazee na changamoto ndogo za kila mmoja huchangia kuunda hali ya karibu na ya familia. Pia, napenda kuwa na muda wa mchezo au shuguli za pamoja, kama kutembea nje, kucheza mchezo mdogo wa mpira au kucheza karata. Hii si tu burudani, bali ni njia ya kushirikiana, kuelewana na kujenga kumbukumbu za pamoja. Wakati mwingine, hatuzungumzi tu, bali tunasikilizana, kuzungumza kwa dhati, kuonyesha mshikamano na upendo. Kila muda unaotumika pamoja na familia ni kama dhahabu, unaongeza nguvu ya kihemuko na faraja ya ndani na kunisaidia kuelewa kwamba maisha situ kuhusu kazi na majukumu, bali pia kuhusu kuungana na wale tunawapenda, kushirikiana furaha na changamoto na kuunda kumbukumbu ambazo haziwezi kuharibika.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano na maranyingi inakuwa chaguo la kipeke na lenye nguvu zaidi kuliko maneno tu. Video inatoa fursa ya kuona uso, ishara za mwili na sauti, kitu ambacho maneno makali tu kwenye meseji au barua wapepe havina uwezo wakufikisha. Kwa mfano, ninaweza kutumia video kuwasiliana na familia ili kuona watoto wanacheka au kushirikiana mawazo na ndugu walioko mbali. Pia, kwenye kazi au mitandao ya kitaalamu, video hurahisisha maelezo magumu, mkutano watimu, au uwasilishaji wa mradi, kwani kila mtu anaona hali halisi na hisia zinazo sambaa kupitia uso na sauti. Zaidi ya hayo, video hufanya mazungumuzo kuwa ya kibinafsi zaidi ukilinganisha na meseji za maandishi tu. Inaweza pia kurekodiwa ikawa kumbukumbu ya kile kilichosemwa au kufanyiwa. Hivyo ni chombo chenye nguvu chakipeke na maranyingi kinachoongeza uelewa hisia na uhusiano wakaribu na watu.